Kumbukumbu nzuri niliyonayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki zangu mida jioni baada masomo. Michezo kama kombolela, rede na mpira wa kawaida. Tulicheka sana. Bila mawazo mengi na furaha ilikuwa rahisi kupatikana. Na pia kumbu kumbu ambayo nilikuwa naikumbuka sana ni kukaa na familia mida ya jioni. Kusimuliwa hadithi na kula pamoja. Kulikuwa kuna hali ya upendo na usalama wa hali ya juu. Kumbu kumbu zangu sana sana ni zile ambazo nilikuwa nacheza na marafiki zangu. Na kufurahia vitu vidogo vidogo katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda kuoga maji ya moto hasa wakati wa baridi au baada ya siku ndefu yenye kuchosha. Majia ya moto yananisaidia kupumuzisha mwili na misuli kupunguza uchovu na mawazo njisikia utulivu na safi zaidi kwani maji yana zaidi kuondoa takataka mwilini na uchovu uliopo.

Aa mi ni mtu wa kuwahi, sehemu usika nikiwa na miadi na mtu, ama nilikuwa nina kazi ambayo inatakiwa ifanyike ndani ya mda frani, basi nitafika husaa kabla, imladi kama kuna maandalizi yoyote, niyafanye kabla ya tukio usika ambalo nataka lifanyike. Kwa ivo sipendi kufika sehemu kwa kucherewa, kwa sababu najua nitakosa maandalizi yale ya muhimu.

Ah, ratibayangu ya asubuhi, huwaga inaeleweka na niya kujirudia kila kukicha. Kwa maanaya kwamba, nikiamka tu, naanza kufanya mazoezi mahali matatu, pushups mbili tatu, baadaya hapo na pigams waki, alafu na kunywa chai, ambayo chai, chai lainitu. Na mikate, na kunywa chai, na mikate, na blue band, na mayai kidogo. Na mara nyingi, huwa na amka mida ya saa kumi na mbili. Nafanya vitu vyangu vyote hivi kabla ya saambili. Niwe nishaaka milisha majukumu yangu. Niweze kuondoka kwenda kazini.

Mimi nafsi, kazi nayothamini ni kazi ile ambayo inamsaidia mtu mwingine na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yake. Kwa maana kwamba, ni kazi ambayo mtu anaona matokeo yake moja kwa moja, kama kusaidia watu kujifunza, kutatua matatizo, au kufikia malengo yao. Hizi kazi inanipa kurizika zaidi kuliko kitu chochote. Kazi hizi ni nzuri sana kwa jamii. Mfano wa kazi ni kama, kazi za huduma ya jamii au teknolojia hurahisisha watu, maisha ya watu. Kazi za elimu. Hizi ni kazi nzuri sana ambao inatakiwa izingatiwe katika jamii zetu.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu inapo wezekana. Kawaida huwa nafanya hivi, taka za chakula. Imebaki ya vyakula huwa nazitenga. Mara nyingine nafanya kama mbolea. Maplastiki chupa na makopo. Nazitenganisha kwa ajili kuzi. Rejeleza. Karatasi na makopo nazieka pembeni. Hili zitumike tena. Lakini taka hatarishi. Kama betri na vifavya kielectroniki. Siwezi kuvi tupa ovyo. Na vitupa sehemu sahihi kwa mfano kwenye dampu. Hili kugawanya taka inayo saidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi katika mazingira yangu.

Uwezo ningependa kuwa nao ni kuelewa na kusaidia watu kwa undani zaidi. Uwezo ambao, unaweza kunifanya niweze kusikiliza kwa makini, kuelewa changamoto zao, na kutoa msaada unaofaa kwa wakati sahihi. Huu uwezo, husaidia kujenga uhusiano mzuri na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu. Na pia, ningependa kuwa na uwezo wa kujifunza haraka kuendana na mabadiliko mapya, sababu dunia inabadilika kila siku. Kwa hio huu ndio uwezo ambao ninapenda mimi kuwa nao.

Binafsi, nakunywa sana maji. Kwani maji ni uhai, na nina mwili mkubwa. Kwa maana hiyo, kwa siku, kima cha chini cha maji ninayokunywa, ni lita nne. Kwa maana kwamba hizi maji za lita moja moja, zikiwa nne. Kwahyo maji ambayo nakunywa, kwa siku. Lakini siku ikiwa jua kali sana, nakunywa hadi, lita tano. Siku ikiwa kumepoa, naweza nikanywa lita tatu, kulingana na mazingira yenyewe.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Hasa mazoezi mepesi. Yoga hunisaidia kupumuzisha akili, kupunguza msongu wa mawazo na kunyoosha mwili. Napenda zaidi yale mazoezi ya kupumua na kutulia breathing and meditation. Kwasabu hunifanya na jisikie nikiwa na utulivu na umakini zaidi. Na kuwa na focus kubwa sana. Kwahiyo inanifanya natuliza akili na mwili wangu kwa pamoja.

Ndiyo, mi napendelea kula popcorn. Sana sana kipindi ambacho unakuta nimepumzika, au nilikuwa naangalia filamu au tafsiria. Popcorn ni nzuri, unakuta unatafuna. Kwani vata huni vitafuna virahisi, vipesi, na vinafurahisha. Sasa zikiwa na chumvi kidogo, au ikiwa kama ina ladha ya chocolate. Popcorn ni nzuri, huwa tunakula na na familia hivi. Tunaejoy. Basi maisha yanaendelea.

Naa ndiyo, napendelea kuogelea. Kwasababu kuogelea ni aina mazoezi. Na ni nzuri kwa afya kusabu inasaidia mapafu. Namna unakuwa mtu naogelea, mapafu yanapumua vizuri. Na mwili pia unakuwa, unapumuzika. Kwahiyo ni nzuri kwa afya, kwani pia ata kuogelea pia kunasaidia hata ngozi kukaa vizuri. Kwahiyo mi napenda sana, hii ni moja ya mazoezi yangu. Na nafanya kipindi nikiwa nimetulia.

Kipawa nilichonacho ni kuelewa mambo haraka sana na kusaidia watu. Kwa maneno tu, napenda kusikiliza, kufikiri kwa kina na kueleza mawazo kwa njia rahisi ili mtu aweze kupata ufahamu na suluhisho. Na pia nina kipawa cha kuandika, kupanga mawazo na kutoa ushauri, unaoweza kumsaidia mtu kusonga mbele. Kuwa na kipawa hiki kinanifanya niweze kuwa mshauri mzuri kwenye mambo ya watu. Ambapo mtu anaenda kufanikiwa baada kutoka kupata ushauri kutoka kwangu.